Wiki yangu ya kazi, mimi huipanga kwa ustadi sana. Mimi huanza kwa kuangalia vitu vyote ambavyo nafaa kuvifanya kwenye wiki. Halafu naunda ratiba yote, kisha nazingatia zile za muhimu na zile ambazo si za muhimu. Baadaye, mimi huanza na zile ambazo zafaa kuanzwa nazo, na kila siku. Mimi huzingatia mwongozo huu ili kufanikiwa katika kazi zangu zote za wiki.